Ninawatia moyo wenzangu kwa njia ya kwanza nikua, ninaweza kuwasikiliza wanapoongea na kuonyesha pia nawajali. Pia nimeweza kuwasaidia wanapohitaji msaada. Na nimeweza kuwasifu kwa juhudi zao na kuonyesha kuwa ninashukurani kwa mambo ambayo wanayoyafanya. Nimeweza pia kusaidia kwa kuwapa faraja wanapokuwa na huzuni, kuwaombea na pia kuwaeleza kuwa na wafikiria. Nimeweza kuwa mfano mzuri na kuonyesha ujasiri na kuwaonyesha kuwa tunaweza kuwasaidia. Nimeweza kuwasaidia wengine kwa kuwa mkarimu, kuwa mkweli na pia kuwa tayari kuwasamehe. Kuwa na mtazamo chanya na kuongeza shukrani kwa mambo wanayoyafanya pia kunaweza kuwaongezea faraja na moyo. Nimeweza pia kusaidia wengine katika kuwawezesha kufanya mambo ya peke yao. Kuwawezesha kujifunza na kuwawezesha kutimiza malengo yao, nimeweza kuwapa nafasi ya kutoa maoni yao na kusikiliza maoni yao, ambayo imekua kitu muhimu zaidi. Nimeweza kuwapa motisha ya kufanya mambo kwa ufanisi, na pia kuwapa maarifa ili waweze kufanya maamuzi bora, na kuwapa fursa ya kukuza ujuzi wao. Mwisho, nimeweza kusaidia wengine, kwa kusimama nao bega kwa bega, na kuwapa nguvu ya kukabila na hali ngumu. Nimeweza pia kuwapa mwongozo ili waweze kufikia mafanikio yao. Pia pamoja na kuwapa moyo na kujifunza na kukua na kuwasaidia, nimeweza kuwasaidia pia kutambua na kutumia vipaji vyao kwa jinsi ambayo inapofaa.